Mahali pakihistoria ningependa sana kutembelea ni piramidi ya Misri. Ningependa kwenda huko kwa sababu ni alama kubwa ya ustaarabu wakale, akili ya binadamu na historia ya maelfu ya miaka. Kufikiria jinsi piramidi zilizvyo jengwa bila teknolojia ya kisasa uniacha na mshangao mkubwa. Ningependa kusimama pale nione ukubwa wake kwa macho yangu na nijiskie kama nimerudi nyuma katika historia. Pia, ningependa kutembelea mji wakale wa Jerusalema kwa sababu unahistoria nzito ya kidini, kitamaduni na kisiasa. Ni mahali palipojaa hadithi, imani na matukio ya liyo badilisha dunia. Napenda maeneo ya kihistoria kwa sababu huwa inafundisha kuhamasisha na kumfanya mtu athamani safari ya binadamu kutoka zamani hadi sasa.

Najistawisha wakati wa likizo kwa njia inayofanya nijisikie amani na furaha. Sio tu kuondoa uchovu wa kazi, bali pia kuimarisha mwili na akili. Kwanza, napumzika kwa kulala vizuri na kupunguza msongo wa mawazo. Hii inasaidia kwanza siku kwa nguvu na mtazamo chanya. Pili, napenda kutumia muda na familia na marafiki. Tukicheza, tukila pamoja au kufanya shughuli ndogo ndogo za pamoja. Hii hufanya nijisikie kuunganishwa na wale ninaowapenda na kunipa furaha ya kweli. Aidha, napanga shughuli za burudani kama kutembea, kuona mandhari au kusoma vitabu, ili akili yangu ipate kupumzika na kupata msukumo mpya. Pia, hujumuisha mazoezi kuhakikisha mwili unendelea kuwa na afya na nguvu. Likizo yangu ni mchanganyiko wa kupumzika, kufurahia, kujitunza na kuimarisha uhusiano na wengine yote kwa lengo la kurejesha nguvu, furaha na utulivu wa akili na mwili.

Mahali ni napo ishi ni mahali pazuri na tulivu lenye usalama na mandhari inayofa kuishi. Ni eneo ambalo linampangilio mzuri wa nyumba na barabara na majirani wangu wanaheshimiana na kusaidiana pale inapo hitajika. Napenda jinsi mahali hapa panavyo toa nafasi ya utulivu na faraja, huku pia likiwa karibu na sehemu muhimu kama maduka, shule au maeneo ya burudani. Hali ya hewa ni nzuri, si yenye kelele nyingi na hakuna anga lawazi lenye anga ya kutosha. Mahali ni napoishi ni salama, tulivu na lenye mandhari nzuri ambalo hunisaidia kuishi kwa amani, kupumzika vizuri na kufanya shughuli za kila siku kwa urahisi.

Uzoefu wa kazi ulio nifundisha zaidi ni pale nilipo shughulika na wateja kwa muda mrefu. Uzoefu huu uli wafundisha uvumilivu kusikiliza kwa makini na kushughulikia changamoto kwa utulivu. Nilijifunza pia jinsi ya kushirikiana na wenzangu kupanga muda wangu vizuri na kufanya maamuzi yenye busara chini ya shinikizo. Kwa kifupi, kazi hii ilinifundisha ustadi wa mawasiliano, nithamu na jinsi ya kudumuisha uhusiano mzuri kazini, mambo ambayo yamenisaidia si tu kazini bali pia katika maisha ya kila siku.

Napenda majira ya joto la wastani zaidi kwa sababu hutoa mchanganyiko mzuri wa mwanga, joto na upepo wa kutuliza. Si majira ya baridi hupita kiasi ambayo hunifanya nijisikie mchovu haraka au kuhitaji nguo nzito wala si majira ya joto kali ambayo huweza kunichokesha au kunifanya nisipende kutoka nje majira haya ya wastani hunifanya nijisikie mchangamfu na kuwa na nguvu za kufanya shughuli mbali mbali za kila siku iwe ni kazi mazoezi au burudani. Hali ya hewa ni tulivu ambayo inarahisisha kupumzika, kutembea nje au kutumia muda na familia na marafiki bila kero ya hali ya hewa. Zaidi ya hayo majira haya hunipa fursa ya kufurahia maandhari ya asili kama maua yanayochanua anga lenye mwanga wa kupendeza na upepo wa mwanana unaoleta utulivu. Kwa kifupi ni wakati ambao mwili akili na hisia zinajisikia salama, furaha na utulivu, jambo linalo nifanya nijisikie bora kimwili na kiakili.

Napenda hali ya hewa yenye joto la wastani na upepo mwanana si baridi kupita kiasi wala joto kali. Hali kama hii, unifanya nijisikie raha, mchangamfu na kuwa na nguvu za kufanya kazi au burudani. Napenda pia juwa linapo chomoza kwa upole, hali inayo ongeza hisia nzuri na kufanya siku yonekane enye muanga na furaha. Aitha, halihi ya hewa huniruhusu kutembea inje, kutumia muda na familia na marafiki na kufraia mantari ya asili bila usumbufu wa baridi au joto kupita kiasi. Napenda hali ya hewa ambayo inahusisha joto la wastani upepo tulivu na muanga mzuri wa asubui au mchana kwa sababu hunisaidia mwili akili na hisia zangu zote kujisikia vizuri.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege. Nilifurahia sana uzoefu huo kwa sababu ni haraka na rahisi kufika mahali mbali tofauti na kusafiri kwa njia zi nyingine. Nikiwa ndani ya ndege, napenda kutazama anga na mandhari ya juu kuona wingu na mji chini. Japo linalonipa hisia ya ajabu na uzuri wa asili pia, kusafiri kwa ndege, kunanisaidia kuhifadhi muda na kufika haraka kazini au likizo na mara nyingi kuna changia kuunda kumbukumbu nzuri za usafiri.

Napenda sanaa ya aina ya michoro au picha za kisasa zinazobeba hisia na simulizi. Sanaa ya aina hii hunivutia kwa sababu inaweza kueleza hadithi hisia na mawazo bila maneno ikinifanya nijisikie au nifikirie jambo fulani kwa undani. Pia napenda sanaa ya jadi au ya kitamaduni. Kama vile, michoro ya kale, sanamu na kazi za mikono kwa sababu hunionesha utamaduni, historia na urithi wa jamii. Kwa upande mwingine, napenda sanaa ya siasa kama picha za rangi nyingi au michoro. Kwani, hunipa uhuru wa tafakari na kuunda maana yangu mwenyewe kutokana na ninachokiona. Kwa kifupi napenda sanaa inayochanganya urembo hisia na ujumbe iwe ya jadi au ya kisasa kwa sababu huniletea furaha, msukumo na mwanga wa ubunifu.

Napenda vipindi vya televisheni, vina vyo fundisha au kuelimisha, kama vile vipindi vya sayansi, historia au utamaduni. Napenda pia vipindi vya habari, vina vyo nipata arifa, zakina kuhusu mambo, yanayo jitokeza, ndani, na inje ya inchi. Pia napenda vipindi vya burudani vinavyo beba hadithi nzuri kama tatamthilia au filamu mfupi kwa sababu hunipa furaja msisimiko na nafasi ya kutafakari au kucheka. Kwa kifupi, napenda vipindi vinavyo changanya elimu, burudani na hisia vinavyo nifanya nijisikie furaha na kupata maarifa kwa wakati mmoja.

Napenda maua sana kwa sababu hayana urembo tuu bali pia huniletea hisia za utulivu na furaha. Rangi zao kutoka ya nyepesi hadi angavu hunifanya nijiskie vizuri na hunipa hali ya amani nikiziona. Harufu yao ni nyingine inayo nifanya, nijisikie na enye nguvu chanya hasa ikiwa ya pokaribu, nami, ndani ya chumba au bustani. Zaidi ya hayo, mawua hunikumbusha uzuri wa maisha na thamani ya vitu vidogo, kwani hata kitu kidogo kama uwa linaweza kuleta furaha kubua. Pia, napenda kuyangalia au kuyaweka kwenye vyombo vyomaua kama sehemu ya mapambo. Kwa sababu, unifanya nafasi hiyo iyonekane yenye uhai na ya kufutia.